Unawashishaji kazi na maisha ya kibinafsi. Kila siku, tunaanza maisha pole pole kibinafsi, juu tujitegemee sisi wenyewe, mtu akigruna, unanza maisha mdogo mdogo, mbaka inafika mahali, unapata familia, unajilea kidogo.

Unatazama video ngapi mtandaoni? Natazama video mingi mtandaoni kila siku nakuanga na simu. Hata saahi nikona simu kwa hivyo na naona video mingi sana mtandaoni na mambo mingi sana kwa mtandaoni. Iyo ndiyo inanituliza akili.

Jee, unapenda maua? Napenda maua sana, maua ni kitu mzuri sana, ikona urembo yake, na ukiletewa na mtu maua, inakuanga supu sana, mpaka unafeel, uko loved, maua ni kitu ya muhimu sana, mtu akikuletea, especially time ya valentine, mtu akikuletea, maua utasikia.

Jee, unataka kufanya nini na familia yako? Unataka kufanya mambo migi na familia yangu. Familia tunapatana siku nikitoka kazi. Tunaka chini tunaongelea mambo ya familia, baba yake na mama yake na watoto wa wetu. Tunaongelea mambo ya familia. Familia nikitu ya muhimu.

Chakula yenye nakula mara mingi kwa wiki ni ugali. Ugali nakulanga mara mingi sana. Napenda ugali sana ni chakula tamu na ni chakula iko na nguvu sana kwa mwili. Kila siku nachenji mboga nachenji na nyama nakula na nyama na chenji mboga nakula.

Napenda hesabu sana. Nilikuwa na zipata nikiwa shuleni. Hesabu ni kitu ya muhimu kuzina sa nisaidianga kwa life yangu. Ni kifanya biesinesi na fanyanga na mahesabu. Lazima ni hesabu vitu vyenye ni meendea kwa duka na vyenye ni meuza. Nijue profit ni nina. Nijue maisha kama.

Tikiti ya Tukio sijui ni nini. Sijawahi nunua hata siku moja tikiti ya Tukio hata sijawahi. Tikiti yenye nimeshawahi nunua ni tikiti ya ndege ya kuenda Mombasa na kurudi. Hiyo ndio tikiti nishawahi nunua but ya tukio sijawahi nunua. Yeah, sijawahi nunua tikiti.

Tunafanya kazi na timu ya habari Tunaongea na simu tunawasiliana venye tutafanya kazi. Hiyo ndiyo kitu inatushikanishanga tukiwa tumetengana kutoka na kazini Tunafanya kazi moja but tunaifanya kwa mtandao. Mtandao ni kitu ya muhimu sana mkifanya kazi pamoja.

Baseball ni mchezo inakuanga mzuri sana tulikuwa tunacheza tukiwa shuleni tukiwa wadogo ni mpira ilikuwa inavutia sana tulikuwa tunaicheza na marafiki wangu rafiki wangu jeli alikuwa anaipenda sana alikuwa anafurahia akiingiza goli alikuwa anaijua.

Nimewai kulima vizuri sana, nimelelewa ushago, ushago kwetu huwa tunalima mahindi, tunalima kahawa na tunalima mboga, tunalima vitu vingi vya kukula kwa hivyo najua kulima, kilimo ni kitu ya muhimu sana kwa.

Ni nini kipaumbele kazini kwa maasiliano? Maasiliano ya kwanza ni venye. Hii kazi yetu itaendelea. Venye itamake profiti kubwa. Tujue venye. Stoko tutaongezewa kwa kazi. Na tuzungumuze masaa ya kufika kwa kazi. Hiyo ndiyo ki.

Chakura cha halaka ni muhimu sana kama mayai. Napenda kupika mayai asubui na mapema. Namuka asubui na pika mayai, mayai haimalizi dakika mingi na ni chakura ya haraka. Na ni chakura ikona afya mingi kwa mwili. Inasaidia mwili kabisa kupe mwili ngufu na kutumia.

Hei, hakuna madhalau, mazuri, madhalau inakuanga mbaya sana. Hakunanga madharau mazuri, nishai fanywa, madharau ni ile kitu mbaya sana unafanywa, mpaka unaligilete. Unajiuliza mbona anifanyie hivi, madhalau si kitu mzuri, na si kitu ya kufulahia. Kuna madharau mingi sana nishai fanya.

Hai, naoganga mara moja kwa siku, aaah mara mbili kwa siku, asubui na jioni, ndio naoga, nikienda kazi na nikirudi. Usafi ni kitu ya muhimu sana. Usafi inatumanga mpaka mwili irilax, kwa hivyo ukikosa kuoga, unakaa, unanuka.